Napenda kuwasiliana kwa njia ya wazi na ya heshima. Mazungumuzo ya ana kwa ana ni bora kwa kuelewana vizuri. Lakini pia napenda kutumia simu, ujumbe mfupi au barua pepe kulingana na hali. Kilicho muhimu kwangu ni kuelewana vizuri, kusikilizana kwa makini na kujibu kwa uwazi.

Mara nyingi asubuhi nakula kifungua kinywa rahisi lakini chenye viritubisho kama uji wa mahindi, mayai ya kuchemsha, kipande cha mkate na chai au matunda kama ndizi. Hiki hunipa nguvu ya kuanza siku vizuri na kueka akili yangu makini.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni haraka, rahisi, na salama. Hautakiwi kukumbuka nywila na unazuia watu wa siwa usika kufikia tarifa zako. Teknolojia hii ni ya kisasa na inaongeza ulinzi kwenye simu au ifaa vingine vya kibigitali.

Ninapenda kufuatilia kituo cha taifa cha geografia. Kina vipindi vya kuvutia kuhusu sayansi, mazingira, historia na maisha ya wanyama. Navipenda kwa sababu vinaelimisha na kunipa mtazamo mpana wa dunia. Pia, ubora wa picha na melezo ya kina, hufanya kila kipindi kuwa cha kuvutia.

Ninapo jikinga na jua kali, uvaa kofia pana, miwani ya jua na nguo zenye mikono mirefu. Pia utumia kirimu ya kujikinga na jua, asaa wakati wa mchana. Ujiweka kivulini kadiri niwezavyo na kuepuka kutoka sana wakati wa jua kali. Kama saa sita hadi saa kumi.

Mchana mara nyingi na kula chakula kilicho na mchanganyiko wa proteini, wanga na mboga. Kwa mfano, wali na samaki au nyama pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki. Hii huniwezesha kupata nguvu za kutosha na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri. Pia, napendelea chakula kilicho freshi na chenye lishe bora.

Timu ya michezo ni nayofuatilia ni asenali. Napenda soka lao la kushambulia na mbinu zao za kucheza zenye kasi. Historia yao na wapinzi wa timu hii ni waminifu sana. Na kila mechi huwa na msisimuko mkubwa. Nifuraha kuangalia asenali ikicheza. Asa wanapo shinda mechi za muhimu.

Inamahusiano mazuri sana na wazee wangu. Wanafahamu mengi na hunipa ushauri mzuri wa maisha. Inadhamini hekima na uzoefu wao. Na mara nyingi tunazungumza kuhusu historia, familia ama dini. Huwapa heshima kubwa na kujaribu kujifunza kutoka kwao kila siku.

Ndiyo, na wafahamu majirani zangu vizuri. Tuna uhusiano mzuri wa kusaidiana na kuzungumuza mara kwa mara. Hii inasaidia kujenga jamii yenye mshikamano na usalama zaidi. Napenda kuwa na mahusiano mazuri na watu wanayoishi karibu nami.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki, hasaa piano. Kupiga piano kunanipa furaha na kunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki. Njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Kupitia mazoezi, nimejifunza saburi na umakinifu zaidi.

Ninachaji kifaa changu mara mbili kwa siku, mara moja asubuhi na mara nyingine usiku kabla ya kulala. Hii usaidia kuwakikisha simu yangu ina nguvu za kutosha kwa matumizi ya siku nzima, kama kazi, mawasiliano au buridani. Kua na moto ya kutosha kuna nifanya nijisikie kuwa tayari kwa chochote kinacho kuja.

Ninafanya mazoezi ya mwili maratatu hadi nne kwa wiki. Hua nafanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia pamoja na mazoezi ya kunyoosha mwili na nguvu. Mazoezi unisaidia kuimarisha afya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu ya mwili.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi kuzunguka nayo. Inafaa mazingira mbali mbali kama kazini au matembezi na hunifanya nijisikie huru na kustareheka. Suruali pia ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine na ni bora kwa shughuli nyingi za kila siku. Hata hivyo, sketi pia zina mvuto wake hasa kwenye hafla rasmi.

Napenda kutazama michezo kama soka, riadha na mpira wa kikapu. Soka ndiyo ninayo fuatlia zaidi, asaa mechi za ligiku ya uingereza. Timu ni nayo ipenda ni asenali. Napenda pia kuangalia mashindano ya olimpiki, asaa mbio ndefu na fupi. Michezo hunipa burudani msisimuko na wakati mwingine mafunzo ya nidhamu na kazi ya pamoja.

Ndiyo, nimesha wa hi kulima hasa wakatu walikizo na ikiwa shuleni. Nilishiriki kwenye kilimo cha mahindi, maharagwe na mboga mboga nyumbani kwa familia. Kulima kulinifundisha uvumilivu, kujituma na kuthamini chakula tunachokula kila siku. Ingawa ni kazi ngumu ni ya kuridhisha sana kuona matunda ya kazi yako. Pia usaidia kuungana na asili.

Napanga kazi zangu kwa kutumia orodha ya majukumu kila siku asubuhi. Huziweka kwa mpangilio wa umuhimu na uharaka nikianza na zile za kipaumbele cha juu. Pia natumia kalenda au programu za kupanga muda ili kihakikisha sikosi tarehe muhimu. Kupanga kunaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi bila kusahau mambo muhimu.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda jinsi inavyopikwa kwa latha mbalimbali kama kukaangwa, kuokwa, au kuandaliwa katika mchuzi mzuri. Nyama ya kuku ni nyepesi kulinganisha na nyama nyingine na hunipa nguvu na protini muhimu kwa mwili. Pia, ni raisi kupatikana na kupikwa haraka. Hivyo ni sehemu mzuri ya mulo wangu wa kila siku.

Napenda zaidi mbwa. Wao ni waaminifu, wachangamufu na wanatua upendo wa kweli bila masharti. Mbwa pia ni walinzi wa nyumbani na rafiki wa karibu wa binadamu. Kupata muda wakucheza au kutembea nao ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Ingawa napenda pia paka kwa utulivu wao mbwa uniwezesha kuhisi uhusiano wa karibu zaidi.